Kwa kweli, kulingana na maoni yangu na vile huwa napenda kuandika dhiidi ya kusoma. Yeah kuandika ni rahisi vivyo. Kusoma inaitaji mtu awe amejipanga zaidi kwakua unahusisha akili yako katika shughuli hiyo ya kusoma. Ila kuandika, unaweza andika hata kama unafikiria kitu kingine, hata kama unamawazo mengi, bado utaandika vizuri.